Ndio haswaa napendezwa na muziki wa jadi haswa enzi zile za kale muziki wa jadi ulikua unapendeza sana. Hata sasa muziki wa jadi unavuma na unahistoria mingi. Vijana wa siku hizi wanaipenda na kila mtu anapendezwa nayo. Muziki wa jadi, ni muziki mzuri, angalau mtu anapendezwa nayo, anaifurahia, anacheza, muziki wa jadi.

Kulinganana mimi ni mehisi vizuri, nimefurahia kwa sababu, wasilisho lenyewe liko sawa, na nilakupendeza linafurahisha alafuli, natupa moodi mzuri, linatupa fikiria mbali, unaona? So siile linatupa wasiwasi, wasilisho lenyewe liko sawa, pia naonelea, liko sawa sawa kabisa.